Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto. Kuoga kwa maji ya moto ni jambo nalopendeza au lenye manufa kwa mwili. Maji ya moto usidia kupumua vizuri, kupunguza uchungu wa misuli na kuondua uchofu baada ya kazi. Piu fanyangozi iwe laini na safi na kuondoa vijududu. Unafesababisha magonjwa. Kuoga kwa maji ya moto kuna letara na kukisia ya akili kwa sababu mwili unapata joto, moyo na akili ubaki tulivu. Kwa familia kuwaga kwa maji ya moto ni njiai na afya na usafi. Ndesuri umwimu ambao unayimarisha mwini na akili ya mtu.

Unaanda reporti za kazi vipi? Kuanda reporti za kazi huanza kukusanya taarifa zote umuhimu kusu kazi niliofanyika kama tarehe malengo hatua zilizofanywa kuna matukio baada ya hapo tarifu upangwa na kupangilio wa wazi. Kwanza malengo kisha kazi iliofanyika. Matatizo aliokutana nayo na matokeo. Reporti huandikwa kwa maneno rahisi yenye kuelewa kila kipengele ili kichwa chake pia ni vyema kuonesha mapendekezo na hatua za baadae ili kuboresha kazi. Mwisho ripoti inakaguliwa na kuhakishwa aina makosa na inailekea vizuri. Hiyo saidi ya kuhakikisha kazi inafuatiliwa vizuri na mandeleo ya badae. Yanapangwa na kwa ufanisi.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi. Mimi binafsi sina tabia za kibinadamu kama kuchelewa au kuwahi. Lakini nitatamini sana kuwahi na kupanga muda vizuri katika majibu ya na kazi zinazosaidia kufanya, malengo kwa haraka, sahihi na kwa wakati. Kiwango chakuwahi kusaidia kazi kufanya vizuri, hujenga nidhamu na kuonyesha heshima kwa wengine. Kwa jumla kuwahi ni tabia njema inazosaidia mafanikio katika maisha nakazi.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ambayo nimeweza kujifunza maishani ni nyingi lakini kama ni kujieleza kwa kitaifa, kuwa na subira, maisha hutoa changamoto na kusubira, huchangia, kushughulikia, shida bila hasira. Kuheshimu wengine hekima inanikuza amani na kuhusiana vizuri na familia na jirani jamii. Kujitahidi pia kila mafanikio huanza kwa bidii na juhudi kwa kila siku. Kujifunza pia kutoka kwa makosa makosa ni sehemu ya maisha hekima na kuyatambua na kuyarekebisha. Kushirikiana ni maisha rahisi yenye maana. Au kwa wakati mwengine mnasaidiana.

Je! Unapenda kuvaa vipuli. Ndiyo napenda kuvaa vipuli sana. Vipuli hufanya mtu aonekane vizuri na kwa heshima. Na huongoza hamu ya kujitambua kwa kila siku. Napenda vipuli vinavyofaa kazi na shuguli za kila siku. Ambavyo ni rahisi kuvaa lakini pia vina mwonekano mzuri. Vinaweza kuwa rangi tofauti lakini napenda zile zinazofaa hali ya kazi au sherehe. Vipuli hufanya mtu ajisikie salama na kujiamini. Na huchangia pia katika kuonyesha heshima kwa wengine. Kila kuvaa vifuli ni fursa ya kujieleza na kuimarisha utu na mtazamo wa kila siku kwa jamii na kazini.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wezangu kwa kazi kwa urahisi. Pia huitumia kupata taarifa muhimu, kusoma, kujifunza na kufuatilia habari za kila siku. Kupitia simu naweza kupanga kazi zangu, kutumia ujumbe, kutumia internet na kufanya malipo. Simu ya mkononi hufurahisha maisha kuokoa muda mwingi. Bila simu maisha yangekuwa magumu, zaidi na kwa sababu teknolojia hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako. Jamu muhimu zaidi la dini kwangu ni kuhishi kwa maadili mema. Dini ufundisha eshima upendo subiri na kusaidia wengine. Huu tuongoza kuhishi maisha ya maana kutunza uhusiana wa mungu familia na jamii. Mandalizi ya sala ya shukrani na ibada kuhimalisha roho ya na kiakili. Kufundisha mtu kuwa mzuri katika jikila jambo analolifanya. Dini pia kukutuwa mwangoza wa kuamuwa mema na kuepuka maovu na uchengia amani na ndani ya kijamii. Kwa hivyo kufuatia jamii ya dini ni msingiwa maisha bora ya kuheshimu kwa wote.

Unapenda kucheza na watoto. Ndiyo napenda sana kucheza na watoto. Watoto hufanya maishia kuwa ya furaha na yenye rangi kwa sababu wakiwa karibu mfundisha tabasamu ucheshi na arawa kweli. Kucheza na watoto pia husaidia kujenga uhusiano mzuri wa karibu na pia huwafundisha maadili mema kama kushirikiana kuheshimiana na kusubiri nafsi. Watoto hufanya kila jambo kuwa la kuchekesha na kupendeza. Kucheza nao huimarisha moyo na akili. Kwa hiyo kucheza na watoto si burudani tu bali ni njia ya kujenga familia jamii na hekima ya maisha ya kila siku.

Nguvu zako ni zipi kazini? Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kufanya kazi kwa bidii na uthabiti. Kuhakikisha kila jambo nilalofanya kwa makini na kwa utafiti unaofaa. Pia nina ujuzi na maarifa ya kutimiza majukumu yangu ya usahihi. Pamoja na subiri na uvumilivu kushughulikia changamoto bila kuchoka. Ubunifu na kufahamu hutumika kutafuta njia mpya za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi huku ushirikiano na wengine ukinisidia kuimarisha timu na kufanya kazi kwa pamoja nguvu izi zinanifanya niwe na tija kutoa matokeo mazuri na kusaidia familia kufakinisha malengo kwa ufanisi.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi. Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kusoma na kufanya mazoezi. Kusoma kukanipa taarifa na kuelewa kwa kina kuhusu jamba lolote jipya. Iwe ya kisayansi, kitamaduni au kimaisha. Kuuliza ufunguo, wa fursa ya kujua zaidi na kutoka kwa wenye, uzoefu au kina. Kusaidia kuelewa mambo ya undani pia kujifunza na kufanya mazoezi. Kunisaidia kujaribu, kuelewa na vitendo. Sio tu neno mbali kazi napenda pia kutumia teknolojia kwa simu na kompyuta kupata elimu na taarifa mpya.

Jee, unapenda kujaribu teknolojia mpia? Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpia. Teknolojia mpia unipa nafasi na kujifunza mambo mapya na kuboresha namna naeza fanya kazi na shuguli zangu kila siku. Kupitia kutengilo teknolojia mpia na weza kuokoa muda, kuongeza ufanisi na kupata taarifa kwa haraka. Hunisaidia kukuza ubunifu na kungua fursa mpya za maendeleo. Ingawa wakati mwingene teknolojia mpia uweza kuwa na changamoto, kujaribu kunipa uzoefu na kuelewa zaidi.

Je, unapenda kuogelea. Ndiyo napenda kuogelea. Kuogelea unifanya nijisikie uhuru na mwenye furaha. Na pia unisaidia kuimarisha afya ya mwili na mazoea mazoezi mazuri kwa sababu hunisaidia msuli kufanya kazi vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kuogelea kwa sababu hunipa muda wa kupumzika na kufurahia mazingira. Hasa nikiwa mjini, pia kuogelea hunipa mguvu na kunifanya nijisikie mwenye afya na utulivu wa akili.

Mfereji gani wa tv unaofuata? Mfereji wa tv njnaofuata kufuata ni chaneli cha elimu ya habari kwa sababu hutoa taarifa muhimu kuhusu maswala ya kijamii ya elimu, teknolojia na utamaduni. Hufundisha mambo mapya, kunipa maarifa na kunisaidia kuelewa vile dunia inavyozunguka. Pia hupenda kufuatilia vipindi vinavyohusiana na utamaduni wa kitaifa na maisha ya kila siku kwa sababu huwa inanisaidia kuhifadhi mila na desturi za jamii. Kwa hivyo, napendelea pia vipindi vya burudani vinavyofurahisha, maadili memaina ushirikiano kwa kuimarisha fikra, mwili na tabia njema kwa kila siku.

Unahifadhi data yako wapi? Mimi binafsi siifadhi data ya kibinafsi kama binadamu. Majibu ninayotoa hutegemea taarifa unazonipa wakatu wa mazungumuzo. Kwa jumla data yanga katika mfumo ya teknolojia uhifadhiwa kwenye seva salama. Zilizo na ulinzi na kuisiasa na kulinda usalama wa faraga. Baada ya pamzungumzo humalizika sina makumbukumbu ya kuhudumu taarifa zako kibinafsi. Lengo ya kuhakikisha usalama, faraga matumizi salama teknolojia na kwa wote.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Napendelea chakula chenye ladha tamu yenye utamu wa asili. Chakula kama ndizi mahindi matunda na mboga huchangia furaha ya kula na afya ya mwili. Pia napenda vyakula vinavyopikwa vizuri venye harufu na zuri ya rangi inayovutia kwa sababu hunifanya kula na burudani kwa raha. Ladha chenye mchanganiko wa asili viungo wa kawaida hufanya chakula kiwe cha kuvutia bila kuwa chenye mafuta mengi au chumvi nyingi. Chakula chenye ladha yenye zuri pia husaidia na mtu kujiamini. Kufurahia kila mlo na kushirikiana na familia au marafiki bila shikinikizo.

Niambie kuhusu mchezo wako unaopenda katika Olimpiki. Mchezo wangu ninaoupenda sana, hasa katika Olimpiki, ni mbio za riadha. Hasa mbio za masafa katika masafa marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha bidii, nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu. Na ratiba, hata ujiandae kwa muda mrefu, kufanya mazoezi kwa juhudi, hadi kufikia ushindi. Mbio pia hunafundisha umuhimu wa kujituma, subira na kutokata tamaa. Kutokata tamaa hata hali inapokuwa ngumu. Zaidi ya hayo, riadha huwakilisha mashindano na haki katika mataifa. Huleta mshikamano wa dunia.

Je, unapenda muziki wa jadi? Ndiyo, napenda muziki wa jadi sana. Muziki wa jadi hubeba historia, utamaduni na utambulisho wa jamii. Hunifundisha mila desturi na hekima za wazee, kunikumbusha asili yangu. Mdundo wa ala za jadi huleta furaha, mshikamano na heshima katika jamii hasa wakati wa sherehe na halfa muhimu, muziki wa jadi pia hutuliza moyo na kuimarisha uhusiano wa vizazi. Kwa sababu huwakutanisha wazee na vijana kwa jumla, muziki wa jadi ni urithi muhimu wanaopaswa kuwa dhamini na kupenda.

Madhali gani zuri mewahikuona? Madhali zuri zaidi ninayo iwahikuona ni milima kijani kibichi, mabwawa ya maji safi na mchezo wa jua yenye rangi ya matababu, tahabu, darangi za waridi. Nilipokuwa karibu na milima upepo mpoli ulileto, utulivu na arufu ya asili. Huku wanyama wadege wakionyesha uzuri wa maisha porini. Mcheo nalipungkia kwenye maji ya ziwa. Yalifanya manthari kua ya kufutia sana. Kujisikia umejaa hamani na furaha ndani. Antari haya ya fungisha shukurani uzuri wa dunia hchochea muu. Kufadhi na kuthamini mazingira ya maisha ya naozungukwa tu kila siku.

Gani ya michezo unayofuata, timu ya michezo ninayokufuatilia ni timu taifa ya Kenya katika radha, hasa kwa mbio za masafa marefu na ya kati. Napenda kuona wanariadha wakishindana kwa bidii. Dhamu na ustadi mkubwa wakichangia heshima na taifa katika olimpiki na mashindano ya kimataifa. Pia napenda kufuatilia timu za soka hasa zile zinazo shiriki vijana na hapa nyumbani. Kwa sababu zinachangia mshikamano wa vijana wa jamii na burudani. Kufuatila timu hizi hufundisha mshikamano, moyo na ushindani wa haki kunipa motisha na kujitahidi kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi katika maisha.

Unatumia wi-fi au data ya simu. Mimi binafsi sihitaji wi-fi au data ya simu lakini mfimu unaotukia inategemea intaneti ya kiasi. Iwe ni wi-fi ya data au ya simu. Kwa watu wanaotumia teknolojia kama hii intaneti ni muhimu kupata taarifa kwa simu na kufanya kazi kwa fanisi. Wifi hutoa intaneti dhabiti na yenye kasi kubwa nyumbani au ofisini. Huku ya simu ukirudisha kutumia intaneti ikiwa popote. Kwa hivyo chaguo kati ya wi-fi au data simu hutegemea mahali ulipo na kazi unayofanya.

Fanya nini asubuhi? Asubuhi nilifanya mambo kadhaa muhimu, kwanza nilipanga ratiba yangu ya siku na kuangalia kazi ya muhimu ya kufanya. Baada yake nilisoma taarifa na kujifunza mambo mapya ili kuongeza ujuzi wangu. Pia nilipumzika kidogo na kuandaa mawazo yangu kabla ya kuanza majukumu ya siku. Baada ya hapo nilijishughulikia na majibu na maelezo kwa wale waliokuwa na maswali. Kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa utaratibu na kwa wakati. Kwa jumla asubuhi nilifanya kupanga, kujifunza na kufanya kazi kwa umakini ili siku yote iwe inatii.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Kazi ya timu ya mbali inahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano ya mara kwa mara na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Kwanza tunaanza kuelewa majukumu ya kila mtu na kupanga ratiba ya kazi. Tunatumia teknolojia ya mawasiliano kama barua pepe, WhatsApp au Zoom ili kushirikisha na kubadilishana taarifa kwa wakati. Tunahakikisha mawasiliano ni wazi na wazi. Kila mtu akijua matarajio na malengo ya kazi. Pia tunaweka njia ya kufuatilia maendeleo kama ripoti na vikao vya kila siku au kila wiki mtandaoni. Kwa kushirikiana kwa bidii na kuelewana, timu ya mbali inaweza kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda sana nyumbani ni sebule. Sebule ni mahali pa kupumzika baada ya kazi, kuzungumza na kuzungumza na familia na kuwapokea geni. Napenda chumba hiki kwa sababu huwa na mwanga mzuri, hewa safi na nafasi ya kukaa kwa utulivu. Pia ni mahali ambapo familia hukutana kushiriki mawazo na kucheka pamoja. Sebule hunipa amani ya akili na hunifanya nijisikie nyumbani kabisa. Ni chumba kinacholeta mshikamano faraja furaha kwa kila mtu wa familia.

Je, unapenda kukimbia. Ndiyo unapenda kukimbia. Kukimbia ni mazoezi mazuri yanayosaidia kuimarisha afya na mwili wa akili. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na kuweka mwili katika hali nzuri. Pia napenda kukimbia kwa sababu hunipa muda wa kutafakari na kufurahia mazingira hasa asubuhi au jioni. Kukimbia hunifundisha nidhamu subira na kujituma kwa sababu maendeleo huja hatua kwa hatua kwa kijumla kukimbia hunifanya nijisikie mwenye ni afya furaha na utulivu wa akili.

Niambie kuhusu mahali unapoishininapoishi katika eneo la kijiji kilicho na mazira ya asili na amani ambapo kuna milima, mashamba na mito midogo, mahali hapa hutoa hewa safi, utulivu na nafasi ya kupata kazi ya kupumzika bila kelele nyingi za mji. Nyumba zipo karibu na familia na jirani na jambo linalofanya jamii yathibiti mshikamano wa karibu. Mazingira haya huchangia maisha yenye furaha na usalama. Pia pazuri huhifadhi mila na desturi. Utamaduni wa mataifa kwa kuwa watu hufanya shuguli za kila siku kwa njia za jadi na ya kisaa pamoja.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wako? Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi wa ushirikiano. Tunatumia mawasiliano kwa pamoja kama kuzungumza uso kwa uso pamoja na teknolojia kwa simu, barua pepe, WhatsApp au kufuatilia kazi. Kila mmoja anapewa nafasi ya kujieleza mawazo na mpendekezo, na tunahakikisha kila taarifa inafikishwa kwa uwazi kwa wakati. Pia tunafanya mikutano kwa mara kwa mara ili kupanga kazi, kusulujisha changamoto na kushirikisha kwa ufanisi.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni? Somo nililolipenda shuleni ni sayansi. Nililipenda somo hili kwa sababu lilinifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi. Kutoka mimea na wanyama hadi sayansi ya mwili na kemia. Sayansi pia hunifundisha kufikiri kwa kina, kuuliza maswali na kutafuta majibu kwa njia ya utafiti na majaribio. Nilipenda pia kuona jinsi majaribio ya darasa yanavyofanya somo kuwa la kuvutia na vitendo. Kwa jumla, sayansi ilinifundisha kuwa uchunguzi, ubunifu na kuelewa maisha ya kina.

Je, unapenda upepo au AC. Napenda upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hewa safi na hisia ya utulivu wa kawaida hasa wakati wa jioni au asubuhi. Hunifanya njisikie huru na kuunganishwa na mazingira ya asili. Ingawa AC ni umuhimu wakati wa joto kali. Upepo wa asili hunipa faraja bila kelele na bila kutumia umeme mwingi. Pia upepo hunisaidia kupumzika na kufikiria vizuri kwa jumula napendelea upepo kwa sababu huleta amani afya na faraja ya kweli.

Aina gani ya filamu unazipenda? Napenda filamu ambazo zinaelimisha, kuburudisha na kwa mazisha. Hii jumuhisha filamu ya andithi za maisha zinofundisha madili yanagwependo wa eshima na ushirikiano. Pia napenda filamu za kitamaduni au kihistoria ambazo unifuanua kitesturi, michezo usafiri za barini. Pia ufuraisha kwa sababu uchengia mshikamano, bidi na, uvumilivu. Zaidi ya burudani, filamu hizi utowa mafunzo, motisha na isia za fura na mshikamano wa familia na jami. Kwa hiyo napenda filamu zinazochanganya elimu, burudani na maadili me.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Kushirikiana na timu mimi hufanya mambo kadhaa muhimu ili kazi ifanyike ufanisi. Kwanza huelewa majukumi ya kila mshiriki na kuhakikisha kila mtu ana matarajio. Kisha napiga mawasiliano kwa uwazi na thabiti. Tukikabiliana tarifu taarifa ya mawazo na mapendekezo. Pia husaidia kutatua changamoto zinazojitokeza ili kuidhibitisha na kushirikiana katika kupanga hatua zinazofuata. Napenda pia kusaidia wanzangu wenye mahitaji maalumu na kuhakikisha kazi inafanywa kwa wakati. Kufanya hivi timu inakuwa na ushikamano, kila mtu anajisikia muhimu, na malengo pamoja yanaafikiwa yanafikiwa kwa ufanisi na amali.

Unapenda kula samaki? Ndio napenda kula samaki. Samaki ni chakula chenye afya, kinachotoa protini, vitamini na madini muhimu kwa mwili. Napenda aina hizi samaki iwe inapikwa kwa kukaanga, kuchemusha na kuchoma. Kwa sababu aina hutoa ladha tofauti na furaha ya kula. Kula samaki pia husaidia mwili inakuwa nguvu misuli inakuwa kwa imara akili yenye ufahamu zaidi. Zaidi ya lishe napenda samaki kwa sababu sehemu ya mila na chakula cha asili kilichozoeleka katika familia na jamii na huchangia mshikamano wa kati wa chakula kwa pamoja.

Unapenda kuamka kwa jua au kulala mapema? Napenda kuamka kwa jua kuliko kulala mapema. Kuamka asubuhi kunanipa nguvu na motisha ya kuanza kazi kwa bidii na kupanga siku vizuri. Hali ya asubuhi, mwanga wa jua unasaidia kwa makini kuchukua mapumziko kidogo kwa akili, kufurahia utulivu na kuwasili. Ingawa kulala mapema ni muhimu kwa afya. Kuamka jua kunanifanya nijisikie huru na kujisaidia kupanga muda vizuri kwa ile kazi. Shule na majukumu mengine yanafanyika kwa ufanisi zaidi kwa mkama pepe, mkuna niusisha ni tamu na utaratibu. Jamudu na nasaidia maandalizi kila siku.

Unajihisi vipi kuhusu uwasilisho? Ninajihisi kuwa wasilisho ni fursa nzuri lakini pia changomoto ya kukua. Kwa wakati wa suluhisho unapata nafasi ya kueleza mawazo yangu kushirikisha ujuzi wa kufundisha wengine. Hii inanifundisha kujiamini, kuzunguza na wazi, kwa wazi kupanga oja zangu kwa usahihi. Ingawa wakati mwingine uchukua mda kwa kujitahiji, kuitaji maandalizi makubwa. Napenda changamoto hii kwa sababu inafundisha nidhamu utuvumilivu na mbinu za kuwasilisha kwa ufasaha.

Ungependa kurudi ujana, ndiyo ningependa kurudi ujana kwa sababu ni kipindi cha furaha, uhuru na kujifunza mambo mapya ya urahisi ujana ni wakati wankucheza kugundua tutia na kujenga marafiki na uhusiano nzuri. Pia ni kipindi cha kujifunza na shinikizo kubwa la maisha la watu wazima na kufanya makosa bila kuogopa sana. Ukijua kuwa nafasi ya kurekebisha ingawa maisha ya sasa inafunza kurudiwa. Kurudiwa jana kunaleta fursa kutumia hekima ya sasa kufanya maamuzi. Bora kushirikiana zaidi ya afya ya kifamilia au ya marafiki na kufurahia kila jambo kwa furaha na utulivu.

Eleza hali ya hewa leo, leo hali ya hewa inaweza kuwa tofauti na mahali ulipo kwa mfano inaweza kuwa joto au jua mvua kidogo au upepo mkali leo pia ni siku ya kufanya kazi shule au shughuli nyingine ya kila siku hali ya hewa huathiri jinsi tunavyopanga shughuli hizi kwa kawaida watu kupanga kazi zao kulingana na jua, mvua au upepo. Kuhakikisha kila jambo linaenda vizuri na kwa salama Malewo pia fursa ya kufurahia mazingira, kupumzika na kufanya shughuli za familia na jamii.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya mambo kadha muhimu kwanza ni kutumia vyakula na vifuniko. Mifuko, inaweza kutumika tena badala ya plastiki ya kutumia mara moja. Pia napanga kununua bidhaa zenye ufugaji, mdogo plastiki zinatengenezwa kwa vifaa ya asili. Najaribu kurekebisha au kutengeneza tena plastiki zilizotumika badala ya zilizo kataza moja kwa moja. Zaidi napenda kutumia vyombo vya chuma, glasi au mbao pale inavyowezekana.

Muziki gani unaosikiliza mara nyingi. Muziki naosikiliza mara nyingi ni waburudani na wa jadi. Napenda muziki unao toa furaha na hisia za amani. Muziki waburudani hunisidia kupumzika baada ya kazi, kucheka na kujishirisha na familia marafiki. Muziki wa jadi hasa wa kitaifa hunifundisha historia na desturi za hekima za jamii. Na kunikumbusha utamaduni wangu pia napenda muziki unaohamasisha, bidii, maandili meema na mshikamano kwa sababu hunipa motishi na kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana vizuri na wengini. Kwa jumla napenda muziki unaochanganya burudani, elimu na hisia nzuri.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya asili ya bustani. Harufu unipa amani utulivu na furaha ndani hasa asubuhi wakati wapumziko nafanya nijisikia karibu na mazingira yanayo burudisha kwenye kumbukumbu zuri za familia na sherehe za jadi. Zaidi ya furaha harufu nzuri huimarisha akili na moyo. Na hunisaidia kutulia baada ya siku yenye kazi na shughuli nyingi. Napenda pia harufu ya chakula kilichopikwa vizuri mimea safi na mvua na inapoanza kunyesha ni kwa sababu zote huchangia furaha afya ya mwili na utulivu horo.

Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Kipindi ninachokipenda kwenye televisheni ni kipindi cha elimu na utamaduni. Napenda vipindi hivyo kwa sababu vinanipa mambo mapya na hunisaidia kuelewa dunia na kujifunza kuhusu mila na desturi za jamii mbalimbali. Balimbali kiwemo ni kitaifa ya upatia motisha kumadili mema na kufahamu wa mashia ya kila siku. Zaidi upenda na vipindi na vipindia vya usisha mazikita na wanyama wanahafia kwa sababu uchangia kuelimisha jinsi ya kuishi na uraisi wa dunia.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine. Tabia inayopenda zaidi kwa wengine ni heshima ya ukarimu ninapenda watu wanojali wengine kusikiliza mawazo na kushirikiana kwa bila kwa binafsi. Heshima inajenga uhusiano mzuri na amani mshikamano na ukarimu na wagenesha moyo wa kusidia kwa wengine bila kutarajia malipo. Zaidi napenda watu wenyundumuvulivu na subira kwa sababu husaidia kushugulika changamoto bila hasira na mamalamiko. Tabia hizi hufanya maishia kwa urahisi, furaha iwepo na jamii yenye kwa yenye mshikamano.

Je, unapenda kuenda pwani? Ndiyo napenda kuenda pwani. Pwani hunipa utulivu wa akili na furaha, hasa ninaposikia sauti ya mawimbi na kuona upepo mwanana wa bahari. Mazingira ya pwani hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kutembea ufukweni, kuona machweo na jua, na kufurahia kula vyakula vya baharini. Kwangu napoenda pwani, ni njia nzuri ya kupumzika, kujiburudisha na kufurahia uzuri wa asili.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Mazoezi ya mwili nafanya kila siku au angalau siku tatu ama wiki kwa wiki. Kulingana ratiba ya shughuli zangu. Mazoezi husaidia mwili wa kukuwa kwa afya, misuli kwa imara na akili ya utulivu. Naipenda kwa mbali mbali mazoezi kama kukimbia, kuogelea, kufanya mazoezi ya nyumbani yanayo ongeza nguvu na stamina. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu ya kushughulikia kazi za kila siku. Kwa ujumla kufanya mazoezi kwa mara, kwa mara hufanya mwili ni wa akili. Kwa usalama, yenye afya na tayari ya kushugulikia, shughuli zote.

Piga picha mara ngapi, nina piga picha mara chache kuhusu wakati wanafla maalumu ya manthari nzuri. Napenda kupiga picha kwa asili ya familia, marafiki na mandhari ya kuvutia kama milima, mito na machweo ya jua. Pia husaidia kukumbuka, kumbukumbu nzuri, kushirisha uzoefu, kuhifadhi historia kila siku. Ingawa ni kila siku, napenda kuchukua muda wa kuangalia mandhari nzuri, kambla kupiga picha, kwa kisha inanifaa na inamana. Na kwa hivyo kuna piga picha pale ambapo kuna mazuri kipekee ni sherehe au tukio ambalo nataka kukumbuka kushirikisha baadae.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndio nafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Hii ni sababu ya matukio haya hunipea uelewa wa dunia, kistoria, siasa, uchumi na maendeleo ya kiteknolonia ya jamii. Napenda kufuatilia habari za olimpiki, mashindano ya mchezo, mikutano ya kimataifa na matukio ya kijamii ya kisasa yanayoathiri mataifa. Kufuatilia matukio hayo hunisaidia kuboresha mataarifa, kuelewa, mitazamo tofauti ya kupanga maisha yangu kulingana na mabadiliko ya dunia. Zaidi huniwezesh kushiriki na wengine katika mazungumzo yenye maana na kufraia mafanikio ya kimataifa changamoto zinazotokeleza.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Napenda kula katika migahawa midogo yenye utulivu, ya nyumbani. Napenda kula mahali penye mazingira safi, huduma nzuri ya chakula kinachopikwa kwa usafi. Mikahawa ya karibu kunipa nafasi ya kufurahia chakula cha nyumbani kinachoandaliwa vizuri. Kwa wali, samaki au mboga, pia napenda mahali penye utulivu ambapo naweza kuzungumza na marafiki na familia bila kelele nyingi. Kwa jumla, napendelea sehemu zenye chakula kitamu, bei nafuu na mazingira ya amani.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi. Wakati wa msongo wa kazi mi hufanya mambo kadhaa hili kupunguza mikazo na kuboresha utendaji. Kwanza mapumziko kwa muda kimfupi kuondoa mawazo hasi ya kupumuwa utulivu. Kisha napanga kazi yangu upia. Nikipanga kipaumbele cha mambo muimu zaidi hili kazi isiwe zito ya kusababisha stress. Pia napenda kuzungumuza na wenzangu wa karibu kushirikana kupato ushauri. Wakati mwingine ufanya mazoezi madogo kutembea kidogo. Ndio wanaonisidia mwili wa akili inakuwa imara. Kwa kufanya hivi narudia kazini kwa nguvu wa utulivu na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Unalinda faragha yako vipi mtandaoni. Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhari kadhaa muhimu kwanza situmi taarifa binafsi ovyo kama neno siri namba ya siri na taarifa nyeti. Natumia neno siri kali na tofauti kwa akaunti mbali mbali ya hubadilisha mara kwa mara pia ujiadhari na viungo vya ujumbe ya visivyojulikana na kuepuka udanganyifu. Natumia mpangilio faragha ni mitandaoni ya kijami kudhibiti anayeniwanekea matumaini haya. Nalinda taarifa zangu, usalama wangu na faragha yangu mtandaoni.

Gani wa vitabu unampenda? Mwandishi wa vitabu nampenda ni chinua achebe sababu kazi yake ni zinaguza maisha ya jamii utamaduni wa kistoria na wa undani. Vitabu vyake hufundisha madili mema mayashima ya familia ya jamii na kuleza ya gamoto cha maisha ya kila siku wa luga ya raisi yenye nguvu na penda pia mwandishi wanawandika andidhi za kielimu na za maisha sababu ufundisha ubunifu, ufahamu na ekima zaidi nifraia mwandishi wanawangoza marifa kuzuki istoria atamaduni nisayanzi na ya maisha kwani uchangia mandaleo ya kiakili kubua masa na kujifunza kila siku.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kazi au masomo yangu ni kujenga ujuzi ya kimaana maandeleo ya kila siku katika kazi napanga majukumu yangu ya umakini kuhakikisha kila jambo nafanya kwa wakati wa usahihi. Napenda kushirikiana na wanzangu kushughulika changamoto na kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi kuhusu masomo napenda kujifunza mambo mapya kila siku. Hela anonsiyeshena ya senzanzi utamaduni na teknolojia. Kwa ujumu la kazi za masomu ufanya ni sikieta harimu Mwanyu ujuzi na uchangia mandlewa yangu kibinafsi ya jami.

Unapenda kucheza au kutazama michezo, napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza ingawa kucheza pia ni furaha mara chache. Kutazama michezo kutanipa nafasi ya kufahi mbinu ushindani na ujuzi wa uchezaji. Unapenda hasa michezo ya riadha soka na mashindano ya olimbiki kwa sababu unifundisha bidii nidhamu na mshikamano wa timu. Pia kutazama michezo uniwezesha kushirikiana na familia na marafiki kusherekea ushindi wa kufurahia matokeo bila kila timu. Hata hivyo kucheza ni muhimu ya kufanya afya na burudani. Lakini kwa ujumla kuangalia mchezo ufuraisha. Kunatoa maarifa na kunasabisha motisha ya kufanya kazi na kushirikia na wengi.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu mimi ufanya mambo ayakatha hili kutatua tatizo la kwa amani na busara. Kwanza usikiliza kwa makini upande wapili hili kuelewa hoja zizi zake. Kisha ujaribu kubaki utulivu, kuyapukasina na kueleza mawea yangu kwa eshima. Pia ujaribu kushirikiana kutafuta ya solution la pamoja. Badala ya kulistaki mgogoro pekee nyingine. Uchukua muda kidogo kueza kufikiria kutulivu kabla ya kuzungumuza. Kwa hivyo mimi mguguru naweza kutatuliwa kwa hamani huku usiano kiendelea na kwa heshima na mshikamano.

Je unapenda paka au umbwa na napenda umbwa zaidi kuliko paka. Umbwa ni mnyama wa uaminifu walinzi wazuri na marafiki wa karibu kwa binadamu. Napena jinsi mbwa wanavionyeshi upendo uti na kufaraa wanapo mwona mwenyewe. Pia mbwa husaidia katika usalama na wa nyumbani na wakulete burudani kwa familia. Hata hivyo paka pia wazuri kwa sababu wa safi ni watulivu. Lakini upande wangu mbwa hufutia zaidi kwa sababu wa minifu wa musiano wakaribu wanaojenga kwa watu.

Unakunywa maji mangapi kwa siku. Mimi hukunywa mtakribani lita mbili ama tatu kwa maji kwa siku kulingana shughuli na hali ya hewa. Kunywa maji ya kutosha husaidia mwili wa afya kuimarisha ngozi kusaidia mgenyo, wa chakula na kutoa nguvu pia husaidia akili kufanya kazi vizuri kuondoa uchovu na kizunguzungu. Napendelea kunywa maji safi kawaida na kuepuka vinywaji vyenye sukari nyingi kwa mara kwa mara. Kwa jumla kunywa maji ya kutosha ni muhimu kwa afya mwili na afya ya kiakili.

Unajifraisha vipi wakati wa furaha. Wakati wa furaa najifraisha kwa kutumia muda wa familia na marafiki, kucheza, kucheka au kushiriki kushuguli za burudani pia kunapenda kusikiza mziki unanifanya nisikie vizuri na kutembea inje uangalie mandhari uzuri ya asili. Wakati mwingine hujifraisha kwa kufanya shuguli nazozipenda kama kusoma, kuandika kupiga piche na za mantari njia hizi unisidia kuongeza furaha utulivu wa akili na mshikamano kwa wengine. Kwa jumla unifraisha kushirikiana na watu, kushirikiana na asili na kufanya mambo yanayoleta raha kwetu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni heshima uadilifu, uwazi na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri uongoza kwa mfano na kuhakikisha amani mshikamano na ushirikiano katika jamii. Jasiri na nithamu ni muhimu ili kuchukua maamuzi sahii ya wakati wa changamoto. Aitha, kiongozi mzuri ujua kushiriki mawazo na mapendekezo ya wengine na kuwa na huruma na uvumilifu. Sifa hizi ufanya kiongozi kuwa na kuaminika. Kufanikisha malengo na kuimarisha mshikamano ya wanawatu wake.

Niambia kuhusu shunguli zako za weekendi. Shunguli zangu za weekendi ni kupumzika, kufraia na familia na kufanya mambo na wapenda. Mara nyingi napenda kutumia wakati wangu asubuhi kutembea ya kufanya mazoezi madogo ili mwili wangu nifanya ya afya. Badae kujikusanya na familia au marafiki kushirikiana na chakula kucheka na kuzungumuza kuhusu maisha ya kila siku. Pia napenda kusoma vitabu kusikiliza muziki na kutazama filamu ili kupunjika kwa akili. Wakati mwingine upenda puani na manthari ya sili kuangalia uzuri wa mazingira.